Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi. Hasa kama njia ya kujieleza na kupumzika. Napenda kuchora vitu raisi kama manthari maumbo au mawazo yanayonijia akili bila kufuta sheria nyingi. Kupaka rangi unipa utulivu, unisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijikite kwenye wakati wa sasa. Sio lazima iwe kazi ya kitaalamu, kinachonifuraisha ni mchakato wenyewe, kuchanganya rangi kuona wazo, likichukua umbo na kujiruhusu kuwa bunifu bila presha. Ni njia nzuri ya kuonyesha isia ambazo wakati mwingine ni vigumu kuzisema kwa maneno.

Napenda kufanya mambo raisi lakini yenye maana na marafiki zangu. Mara nyingi tunapenda kukutana na kuzungumza, kucheka na kushirikiana hadithi za maisha, kuwa pamoja tu ata bila mpango mkubwa unifanya nijisikie huru na kueleweka. Pia napenda kula au kunywa pamoja, kuenda kutembea au kufanya shugli za burudani kama kuangalia mechi au kusikiliza mziki. Wakati mwingine tunafanya vitu vipya pamoja kama kusafiri kidogo au kujaribu sehemu mpya. Jambo linaloimarisha urafiki wetu kilicho muimu zaidi kwangu ni muda na ualisia si shugli yenyewe.

Napendelea kufanya mazoezi jioni wakati huo mwili huwa tayari zaidi, mawazo ya siku ya mepungua na mazoezi unisaidia kuachilia msongo wa mawazo na kupumzika kabla ya kulala. Ingawa wakati mwingine mazoezi ya asubuhi pia ni mazuri, jioni unifaa zaidi kwa ratiba na nguvu zangu.

Filamu, ninayoipenda zaidi, ni The Pursuit of Happiness. Naipenda kwa sababu ina ujumbe mzito wa kutokata tamaa, uvumilivu na kuwamini ndoto zako ata unapokutana na maisha magumu. Hadithi yake, inaonyesha jinsi mtu anaweza kupitia changamoto nyingi, umaskini kukataliwa na maumivu. Lakini bado akaendelea kusonga mbele, kwa sababu ya matumaini. Kilichoniguza zaidi, ni uhusiano kati ya baba na mtoto, unaonyesha upendo, kujitoa na kuwajibika hata wakati mambo hayaendi sawa. Filamu hii unikumbusha kwa mafanikio, hayaji haraka na kwamba juhudi, ndogo ndogo za kila siku zinaweza kulete mabadiliko makubwa maishani. Kwa ujumla, ni filamu inayonitia moyo, inanifanya ni tafakari maisha na unipa nguvu ya kuendelea hata wakati hali ni ngumu.

Nasomea habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazoaminika na mitandao ya kijamii. Mara nyingi hutembelea tovuti za magazeti makubwa ili habari zinazoandikwa kwa undani kisha natumia mitandao ya kijamii kama njia ya kuona vichwa vya habari na mjadala wa watu. Hata hivyo, huwa makini kuchuja taarifa nikiona habari muhimu hujaribu kuisoma kutoka chanzo zaidi ya kimoja ili kuhakikisha ni sahihi. Njia hii hunisaidia kubaki na taarifa bila kupotoshwa.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni kutoa huduma kwa watu, kwa uwaminifu na kujituma. Na idhamini kwa sababu inanipa nafasi ya kusaidia wengine, kutatua matatizo na kulete mabadiliko chanya. Hata kama ni madogo, najisikia kuridhika zaidi ninapoona mtu ameridhika, kwa sababu ya juhudi au msaada wangu. Pia na idhamini kazi hii kwa sababu hunifanya nikuwe binafsi na kitaaluma. Ninajifunza kuwa mvumilivu, kusikiliza vizuri na kuwajibika kwangu. Kazi bora sio ile inalipa, bali ile inayokupa maana, heshima na nafasi ya kujiona unamchango wa ukweli.

Ninasherekea siku kuu kwa utulivu na kwa maana. Mara nyingi hutumia muda na familia au marafiki wa karibu tukila pamoja, tukicheka na kushiriki mazungumzo. Chakula kizuri huwa sehemu muhimu kwa sababu huleta watu pamoja na kuimarisha mshikamano. Pia, napenda kuchukua muda wa kushukuru na kutafakari kuangalia mwaaka au kipindi kilichopita na kuthamini yaliyo mazuri. Wakati mwingine husherekea kwa njia rahisi kama kusikiliza mziki, kutazama filamu au kupumzika tu. Kwangu, kilicho muhimu zaidi si sherehe kubwa mbali hisia ya pamoja, amani na shukrani.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka, lakini kwa kiasi. Nakipenda kwa sababu ni rahisi na kinaokoa mda. Hasa siku ninapokuwa na shugli nyingi. Vyakula kama baga au chipsi, vina ladha inayodhirisha na hupatikana kwa urahisi. Hata hivyo, sipendi kukila mara kwa mara. Napendelea kukila kama bahati na sibu kwa sababu ninajijali afya yangu. Mara nyingi huchagua chakula cha nyumbani au kilicho na lishe zaidi na chakula cha haraka hubaki kuwa kitu cha kujifurahisha mara chache.